Mboga gani unazo penda kula? Mboga ambazo napenda kula napenda sana mboga za majani. Hasa zile ambazo ni za kawaida na zinaweza andaliwa kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano napenda mboga ya sukumawiki inanivutia kwa sababu ni rahisi kupika lakini inaweza kuwa tamu sana ukipika vizuri. Kitungu nyanya labda kitungu saumu kidogo alafu ikiiva kitaratibu. Inienda na ugali na pia wali au pia hata chapati wakati mwingine. Pia napenda mchicha imekuwa shabiki wake kwa muda mkubwa. Ni laini inapika harakaharaka na ukiweka nazi na karanga inaweza kuwa tamu sana. Ina ladha ya nyumbani kabisa.

Unapangaje wiki yako ya kazini. Kwanza kabisa, mwisho wa wiki, hasa jumapili, ningetenga muda wa kutafakari wiki iliopita, nini nilicho kifanya vizuri, nini nisicho kifanya, na nini ningependa kuboresha. Hii imenisaidia kuingia wiki mpya nikiwa na mwelekeo sio tu kazi. Halafu ningepanga wiki kwa vipande sio kwa mzigo mmoja mkubwa. Kazi muhimu sana na vipa vipao mbele, mambo machache lakini yenye impacti kubwa, haya ningeyaweka mapema wiki, wakati mwingi. Wakati nguvu bado hiko juu. Alfu kuna pia kazi za kwaida ambavyo nitavieka kama zile za kila siku ambazo haziwezi kuipukwa. Watatu ningefanya kwa muda wangu wa binafsi, ili ngekuakikisha ipo, muda wa kupumzika, kusikiliza mziki na kutembea, pia kukimya tu. Bila hii wiki inacho, inachosha haraka sana.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu kwanza kabisa napenda kukimya kidogo muda kama dakika ya kumi au kumi na tano. Bila kelele, bila simu, bila pia mazungumzo sababu mimi kufanya hivi nikikaa tu au nikioga kwa maji ya vuguvugu. Hii hunisaidia kuachilia mawazo mengi ya siku. Baada ya hapo ningependa ku kitu kisichohitaji kufikiria sana. Badala kusikiliza muziki laini, kuangalia kipindi kimoja na pia kusoma kitu, chepesi. Lengo ni kunifurahisha, siyo kuongeza taarifa kichwani ya ama ma Magiza kichwani kama mwili umechoka, kutembea kidogo au kunyoosha misuli, husaidia sana. Hata kama ni dakika kumi nje au ndani ya nyumba inanisaidia damu, kusogea na akili, kutulia.

Unashugulikia wateja vipi? Mwanzo, nashugulikia wateja kwa kuasikiliza kwa makini. Wateja wengi wanataka kusikilizwa kabla hata ya kutatuliwa tatizo lao. Jambo lingine ni ninge jitahidi kuwa mtulivu na mwenye eshima kwa wateja wangu. Manake nina hudumia bila hasira yoyote au kama mtu ambaye hamechoka. Mara nyingi hasira ni si binafsi. Ni matokeo tatizo au uzoefu mbaya uliopita. Nikikaa nimetulia mara nyingi bila kwa mara nyingi hali inashuka. yenyewe jambo lingine ningetaka kusema ni mkweli na mkweli na wazi. Kuambia watejangu ukweli na wazi kama naweza kusaidia nitasema na kuchukulia hatua. Ata kama siwezi nitatekeleza sababu bila kuzungumza na kutoa ahadi ya hewa.